Naam, nilikuwa na baiskeli nikiwa gredi ya sita, yaani class six, nilikuwa na baiskeli, nilikuwa naipenda sana kuiendesha ile baiskeli, nilikuwa kama mazoezi, nafanya mazoezi nayo, nilikuwa naiendesha vilivyo, ilikuwa baiskeli nzuri inayoitwa mountain bike. Nilikuwa napenda kuiendesha lakini kwa sasa sipendi kuendesha baisikeli Napenda kuendesha gari hata kama bado sijaipata hiyo gari Naazimia kununua gari huu mwaka Kwa hivyo ningependa sana kuendesha gari, kwa hayo si sipendi kuendesha baisikeli kwa sasa nilikuwa napenda kuendesha huo muda uliopita.

Kwa sasa sifanyi kazi na timu ya mbali Lakini ninafanya kazi pamoja na rafiki yangu alie mbali na mimi anaishi kama kilomita Ishilini na mimi na hatupatani sana Kwa iho kwa hayo ninafanya kazi pamoja na rafiki yangu alie mbali kiasi na mimi mbali venye hatuwezi patana kwa vilaisi.

Na'am naeza penda kupata mafunzo ya first aid Naeza penda sana kupata hayo mafunzo kwa sababu kuna watu wengi hupata majeraha wakati walimo kazini na ningependa sana kuwasaidia, kuwapa matibabu ya kidharura kabla ya ambulansi kukuja ama kufikishwa hospitalini. Kwa hayo ningependa kupata mafunzo ya First Aid.

Na mchezaaji ambaye ninampenda kwenye mpira wa kikapu ni anajita LeBron James. LeBron James ni mchezaji maharufi wa mpira wa kikapu. Ingawaje aliecha kucheza kwa sababu aliatimiza malengwa yake ya kucheza na kawaacha wale wadogo wake waendele kucheza.

Ndiyo kwa mara mingi nimewaifikiria kuanzisha biashara yangu, biashara yangu ya kwanza kufikiria kuanzisha ilikuwa ya ukulima wa vegetables ama vyakula vya kuuza kwenye dukani, vyakula kama sukuma, nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo.

Na mimi siyapendi matunda yaliosagwa. Kwenye brenda, napenda kuyala matunda yalivyo, na tunda langu nalipenda zaidi ni ndizi, nalipenda ndizi sana, halafu pia, nalipenda nanasi, nanasi ni tamu. Lakini napenda kuyala matunda yalivyo bila kuyablendi.

Katika shirika langu la cryptocurrency Napenda vile vikoini vile vina vio Ziendeleza kukua vikubwa kama vile bitcoin vile inendelea kukua kubwa Ittenda ikue mfumo wa kifetha mfumo wa kufanya biashara Kwa hivyo napenda sana vikoini hivi.

Nam zawadi nzuri nishaipokea nilipokea na girlfriend yangu ndiye alinipa hi zawadi alinipa zawadi ya saa alinipa saa nzuri ambayo ninaangalia masaa nayo na nilifurahia sana na hii ndiyo zawadi aliyonipea yenye ni mzuri katika maisha yangu.

Naam, ninapokuwa na mgogoro na mtu yoyote huwa na jaribu kutuliza hasira zangu kwa sababu wakati mwingi huwa napatwa na hasila lakini na jaribu kupunguza hasira zangu, na jaribu kupunguza ninachokisema kwa kijumla huwa na nyamaza sana sana. Sipendi mgombano, sipendi mgogoro na mtu.

Nam wakati wa mapumziko kazini, ninapenda kufungua simu yangu na kuangalia status kwenye Whatsapp yangu. Pia napenda kuwatch, kuangalia video kwenye TikTok app yangu. Huwa napenda kucheza video game kwenye simu yangu.

Nam kitendo cha weema nilichowahi kufanya ni kumsaidia mamangu Alipokuwa mjamzuto nilimsaidia kuenda hospitalini ili aweze kupata kuzaa ndugu yangu ambaye alimzaa kwa uzuri na nili, nilifurahia sana kwa hicho kitendo nilichkifanya.

Naam napenda kwenda madukani katika wakati wa wekendi, wakati wa wekendi kuna kuwa na uzuri wa bidhaa nyingi zinakuwa nizuri alafu hakuna ile msongamano wa watu ama msongamano wa magari haya napenda kwenda madukani katika wekendi.

Na mfanya biashara bora zaidi ninaye mfahamu ni Elon Musk. Elon Musk ni mfanya biyashara mkubwa anayeuza magari ya Tesla. Anayepia kuwa na kampuni katha katha kama vile kampuni ya SpaceX inayo peleka kwa mashine kule juu. Alafu na mpenda sana huyu mfanya biashara.

Naam napenda kutazama miti kwenye dirisha langu hii miti hukuwa mirembo sana Alafu pia kuna wale wanyama wale ndege hukua warembo sana napenda sana kuwatazama na kuwasikiliza wakipiga kelele yao Kwanza asubui masaa ya asubui napenda sana kuwasikiza wale ndege.

Hapana sipendi kuimba lakini napenda kusikiza nyimbo zinazoimbwa na waimbaji Mwimbaji wangu ambaye ninayempenda sana anaitwa weekend the weekend na napenda huu wimbo wake moja anaouimba kuhusu mambo yalio mtendekea na vile alivyokuwa kwenye hayo mambo na vile alivyotoka kwenye hayo mambo.

Naam, napenda kununua vyakura vya barabarani vinavyofahamika kama street food na vipenda sana napenda kwanza kachumbali ilioeka kwenye mayai Inaitua mayai pasua kwenye mji wetu wa kenya tunaita mayai pasua naipenda sana penda sana kuinunua.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kumuona mamangu akiwa amefuraia mamangu bila stresi kwenye kichwani mwake napenda sana kumuona mamangu akiwa amefuraia kwa sababu mamangu ndiye aliyenisaidia aliyenilea peke yake napenda sana mamangu.

Napenda mikutano inayoonyesha maneno ya teknolojia Alafu pia napenda mikutano inayoonyesha maneno ya ukulima. Napenda ukulima, ukulima mdogo, ukulima wa vyakula, ukulima wa wanyama. Kwa hayo napenda maonyesho ya wakulima na maonyesho ya teknolojia.

Huwa nashughurikia udhaifu wangu kazini kwa kujipa nguvu, kujipa motisha na kujua inategemewa kule nyumbani kwa kulipa bili za stima, za maji, za vyakula. Kwa hayo, huwa najishughurikia udhaifu wangu kwa kujipa nguvu na kufanya kazi kwa bidii.

Naam napenda kununua vitu mtandaoni kwenye apu yangu ya Jumia napenda sana kununua vitu huko kwa sababu vitu huletwa mpaka kwangu mlangoni delivery inakua mzuri na napenda sana kununua vitu kwenye mtandaoni mzuri na unarahisisha mambo.

Naam kumbukumbu zuri ninayo ikumbuka sana sana ni siku tulio enda na mamangu kwenye sahemu ya kueka wanyamapori niliwaona wanyamapori ninaowapenda zaidi nilimuona simba nilimuona nyati na pia nilimuona jirafu mrefu sana.

Naam sherehe yangu ya kupendezwa ni siku yangu ya kuzaliwa na hiyo sherehe inakuanga mzuri sana naipenda sana kwa sababu hiyo sherehe hupangwa na mamangu na pia hupangwa na rafiki yangu na girlfriend yangu nawapenda zaidi na huwa naifurahia sana hiyo siku.

Naam chumba changu cha kulala ni kikubwa kidogo na kina rangi ya samawati kwenye maukuta alafu pia kitanda changu ni kikubwa vizuri na kina blankenti mzuri linalo nisaidia kukosa kuhisi baridi nakipenda chumba changu cha kulala kinadilisha kwa ukuta nakipenda sana.

Ndiyo nahimiza ushirikiano katika timu kwa sababu ushirikiano husaidia watu kuenda mbali kwa pamoja ushirikiano ni nguvu ushirikiano unapaswa kudumishwa katika timu zetu kwa kila mtu ushirikiano unasaidia kila mtu ili kujiendeleza na kuenda mbele kwa pamoja.

Naam napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni kama mazoezi ni kama mazoezi yanasaidia mtu Lakini huwa ningependa sana kununua gari ili nikuwe natembea nayo lakini napenda sana kutembea kwa migu lakini inasaidia na mazoezi.

Naam, ninapenda rangi ya samawati kwenye ukuta wangu, mwanzo ukuta wangu wachumba chakulala ni wasamawati kwenye ukuta wangu, napenda rangi ya samawati, rangi ya samawati hukua nzuri na maridadi, mwanzo ndiyo nimeweka kwa ukuta wangu wa chumba cha kulala.